Kwa kweli napenda kupiga sana chombo kinachuitwa gitaa. Maana ni chombo raisi kubeba na unaweza kucheza nyimbo nyingi. Kutoka benga, gospel, hadi nyimbo za kienyeji hapa kwetu. Nimejaribu kucheza kidogo nyumbani. Na inafuraisha sana unapocheza na marafiki au familia. Hasa wakati wa jioni, ushere pia nikipata nafasi. Ningependa kujifunza zaidi hili niweze kuimba na kutoa nyimbo zangu. Lakini kama sina gitaa napenda kusikiliza, kuimba pamoja na ngoma au filimbi za kienyeji.

Kwa kweli, minapendelea mwanga wakati zaidi. Maana mwanga, mkali sana huumiza macho. Hasa, unapokua unasoma na unatumia simu usiku. Inafanya macho ya choke haraka. Mwanga wakati unatosha vizuri, unafanya chumba kiwe na starehe, bila kukua giza, au kungaa sana. Hapa kwetu chuka wakati wajua, kali mchana, napenda kukaa kivulini. Nataa au nataa halifu nyumbani hili nisiwe mkali. Lakini wakati wa kazi au kusoma, mwanga wakati ndio ubora. Unafanya macho yawe na raa na concentration hiwe poa.

Kwa kweli hekima kubwa, hekima kubwa nimejifonza maishani ni kwamba. Subra ni ufunguo wa kila kitu kizuri. Awali nilikuwa na haraka sana. Nataka kila kitu haraka kama pesa, mafanikio, au hata kujenga maisha. Lakini nimeona wakati mwingine, unapokuwa na subra, Mungu hukupa wakati unaofaa na matokeo huwa bora zaidi. Hapa kwetu Chuka nimeona wakulima wanasubiri mvua na wakati imenyesha mazao huwa mazuri sana. Vivyo hivyo maishani usikimbilia maamuzi makubwa bila kufikiria au kukasirika wakati vitu havikwendi haraka. Subra inakufundisha kudhamini yale ulionayo na inakuletea amani moyoni. Pia nimejifunza kuwa kuwasaidia wengine bila kutarajia malipo inarudisha malipo mara mbili. Hivyo, ndiyo hekima ninayo ichukulia kama ya thamani zaidi sasa.

Kwa kweli, mawasiliano baina ya, mimi na wafanya kazi wenzangu ya mekua rahisi hivi karibuni. Zaidi tunatumia WhatsApp au simu kwa haraka haraka kama kushiriki kazi au kuuliza maswali. Lakini wakati wakati wa mkutano au kazini, napenda kuongea ana kwa ana. Inafanya kila mtu aelewe vizuri na inazuia makosa. Mimi ni mtu wa kutoa maoni moja kwa moja bila kuogopa. Lakini kwa heshima na tabasamu ili tushikane vizuri hapa kwetu. Napenda kuongea na kucheka kidogo wakati wa breaki ili tushikane kama familia. Pia nikipata shida na mtu naenda kumwambia moja kwa moja badala ya kuongea nyuma. Hiyo inafanya uhusiano uwe mzuri na kazi indelew bila drama.

Kwa kawaida, stare zangu utoka na nakucheza mziki kidogo au kusikiliza nyimbo. Za gospel au benga ili mudi ibadilike haraka. Kisha naweka simu pembeni. Naenda kukaa kimya kidogo au kuongea na familia au marafiki kwa simu. Inafurahisha sana. Wakati mwingine, naenda kutembea kidogo nje au kukaa tu na chai moto nafikiria mambo mazuri au kuangalia video. Hivyo inafanya akili ipumzike vizuri na nijisikie fresh tena baada ya muda mfupi.